Ndiyo, ninapenda kukula chakula tamu hasa, ninapenda kukula wali wa nazi pia, ninapenda kukula nyama na pia wakati mwingine ninapenda kukula kuku. Chakula zote ambazo mimi hukula, mimi huwa ninajipikia mwenyewe.